Eeh napenda kucheza michezo ya video na nimekuwa nikiicheza kutoka nikuwe mdogo kutoka nikuwe miaka kama nne, tano hivi nimekuwa nikicheza michezo ya video kwa hivyo naipenda sana michezo ya video, sana sana mchezo yenye napenda ni mchezo unaitwa blur, na ni ya magari naipenda juu ni ya mashindano.

Sipendi kusikiliza redio sana huwa najipata nimesikiza redio mara moja ama mbili na nikisikiza redio inachukuanga kwa sababu unasikiza ngoma na mara mingi nasikizanga redio kama stima imepotea ama kama sina kitu ya kufanya.